Kwa mara mingii,,,, napendelea tishati Manake tishati, unakaa, mrembo unakaa ni kama umejieka pamoja, umejivisha vizuri, na uki hata ukitembea ama ukienda kazini, watu hawaoni kama unashinda ukirudia rudia nguo. Lakini wajua, wakati unavalia shati, eee lazima ukue unakaa mtu mwenye unajielewa, watu wakikuona kwanza wanasonga, manake wanashangaa, we mbona kila siku unavaa vizuri, vizuri, vizuri? Unajua saa zingine si lazima ukue like ume kuwa umengara saa zingine unataka tu ukue umevaa kama kawaida ndio watu wasianze kukushangaa Eeh!.Wee kwani tunafanya kazi pamoja lakini una pesa mingi sana kila siku una shati jipya.

Mimi nafua nguo mara moja kwa wiki, sipendi kufua sana, hata kama natumia mashine, napenda tu kufua mara moja kwa wiki. Na hivo pia, mara mingi nikikaa nyumbani navaa nguo za nyumbani, na nikienda kazini navaa nguo za kwenda nje ama nguo za kazi. Sasa hivo, siku mzima natumia nguo moja tu, na nikirudi nyumbani na badilisha navaa nguo ya nyumbani. Sasa wakati nafua, utapata sina pia nguo mingi. Sasa mimi nafua mara moja kwa wiki na pia inanisaidia kujipanga ili pia nieze kufanya shughuli zingine.

Sifa ambayo ni muhimu kwa kiongozi mzuri ni sifa ya ukarimu. Maanake wakati kiongozi ana ukarimu, inaweza kusaidia sana. Kwa maana, hapa duniani, siyo viongozi wengi ambao wana ukarimu, wengi wanajionao ndio wamefika, na jinsi wanavyo kuwa wakifanya mambo yanatisha, yanaogopesha, watu wanaogopa, watu wengi sana wanaogopa viongozi. Lakini ukipata ule kiongozi ambaye ana ukarimu, huyo basi ndio kiongozi anaelewa kile anachokifanya. Manaake kila binadamu anaitaji ukarimu. Ukarimu ni jambo la muhimu sana katika kila binadamu.

Ndiyo, mimi napiga kura. Kila wakati, wakati tunaambiwa kura imefika, kama sasa hivi tunangojea kura ya mwaka wa ishirini na saba. Nangoja sana kupiga iyo kura. Maanake, usipo piga kura, hauna haki ya kuja kusema, huyu kiongozi hajatusaidia kufanya jambo moja, mbili au tatu. Lazima nipige kura mimi Najivunia kwa kupiga kura manake na chagua kiongozi ambaye Ninajua atakuja kutusaidia na atatusaidia kutupeleka katika maisha ya nayokuja ya mbeleni.

Mimi napenda sana kuenda pwani. Maanake pwani, unajivinzari sana, unajivinzari sana. Maanake pale mandhari, ah, mandhari yako sawa, kaupepo kadogo, unakula vyakula vitamu kutoka baharini, unatembea kwenye bichi, ah, maisha raha mstarehe wakati uko pwani. Mimi napenda sana kuenda pwani. Ila tu sina pesa lakini ningekua na pesa na uwezo, ningekua naenda pwani kila wikendi.

Wakati nahitaji msaada kazini, naenda nawauliza wenzangu nione nani atakaye nisaidia, manake sa zingine, kama pia hakuna mtu wa kukusaidia itabidi umejikaza, lakini unaenda kwanza unauliza mwenzio, jamani mimi nahitaji msaada hapa na hapa. Unaeza kunisaidia,? Atakuambia ndiyo au la, na ata akikataa, unaeza enda kwa mwingine, akakusaidia. Lakini ukinyamaza tu, usaidizi haupati. Lazima ujiongee, ili watu wajue kweli unahitaji msaada.

Mimi napenda kutumia mda na familia yangu kuongea, kujuliana hali, kufanya vitu pamoja kama kupika, kama kuenda kutafuta maua, shambani, pia kuenda kutafuta mboga na kutafuta kuni. Manake huku Kenya saa zingine tunapika na meko matatu lazima ukue na kuni sasa tunaenda kutafuta kuni kwenye msitu lakini msitu si ule msitu mkubwa kakichaka tu kadogo tunatafuta kuni tunakuja tunapika tunapiga hadithi mingi tunajulia hali tunacheka badae pia tunaweza kua tunafanya kazi kwa pamoja kama kuosha vyombo.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana. Maanake chakula kitamu, chaweza kufanya wataka kukula, ukule, ukule, hata kama umeshiba, bado unataka kuendelea. Mimi napenda chakula kitamu, na chakula kitamu ambacho mimi nakipenda ni nyama iliyopikwa na viazi, na karoti, ikawekwa maharagwe. Inakuanga tamu sana. Na hivyo ndivyo tunavyopika pale ushago kwetu. Ushago kwetu ni kijijini.

Mimi habari mtandaoni nazisomea kwenye simu na pia naenda sana katika ile software inaitwa TikTok. Manake pale kwenye TikTok ndio naona mambo mengi sana. Lakini maali pengine penye neeza kuenda kusomea taarifa ni kwenye mtandao wa YouTube. YouTube pia ina mambo mengi ambayo unaeza jifunza na kuelewa mambo yanayotendeka dunia ni mzima.

Napenda kuangalia nyota sana, lakini si wakati wote. Napenda kuangalia nyota wakati moja kwa mwezi. Sana sana mi huangalia nyota wakati nasikia nimechoka, akili yangu inanizunguka, mambo ya hayaendi sawa, hapo sasa ndio najikuta nikiangalia nyota. Lakini muda mwingine siangali nyota kabisa.

Wakati ni na wasiwasi, kile ni nachokifanya mimi sana sana, nataka kwanza ni lale. Manake unajua wakati nimesha lala nikiamka, akili imetulia, alafu kutoka hapo, sasa naanza kufikiria vizuri, nijue jinsi, nitakavyo fanya, ili wasiwasi iniondokee. Jambo la pili, kama ni na wasiwasi, napenda kuongea na mzazi wangu, mama, nampigia namwambia, nina shida wasiwasi, nikonayo kuhusu jambo hili. Waeza nisaidia aje, hapo ndipo naposaidika.

Mimi napendelea sana kusoma, na pia muda mwingine napenda kuandika, lakini kusoma napenda sana. Manake wakati mwingi unaposoma, yani unajisikia uko sawa, vitu vyaenda vizuri, maisha yaenda sawa sana. Lakini unajua kuandika saa zingine, utapata kwamba, uandishi wangu si mzuri. Manake mimi saa zingine nikiandika hata siwezi kusoma kile nilichoandika, lakini kusoma vitu ambavyo vimeshaandikwa inakuwa rahisi.

Hii swali naipenda sana. Napiga picha mara ngapi? Mimi napiga picha mara mingi sana kwa siku. Utapata kwa siku nina picha mia moja nilizopiga. Napenda sana picha maanake mimi mwenyewe natengeneza vipindi ili nivieke mtandaoni. Wakati natengeneza vipindi vyangu napiga picha na hizo picha saa zingine unapiga unaona ai, si nzuri acha nipige tena, acha nipige tena acha nipite tena. Alafu unajikuta umepiga picha nyingi sana. Mara kwa mara mingi najipata niko na picha hamsini au hata mia moja au zaidi.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana, hata kama mimi ni kijana, ningependa kurudi ujana, manake ukiwa kijana, mambo mengi haya kusumbui akili, wekazi yako ni kufikiria tu nitakula nini, nitalala saa ngapi, kesho nitaenda wapi, nifate hivi, lakini wakati unapokuwa mtu mzima, unaanza kufikiria mambo tofauti, oh mara sijalipa shule, oh mara sijakula, sijalipa nauli ya kwenda wapi, vitu vinakusumbua unashikwa na wasiwasi kila wakati Lakini ukiwa kijana unawasiwasi we unaishi tu siku baada ya nyingine.

Mimi naenda hospitalini mara moja au saa zingine hata siendi kabisa kwa mwaka. Na mimi kuenda hospitalini lazima nikuwe nimesikia sijiskii vizuri kabisa na naogopa kitu kinaeza fanyika nisipoenda hospitalini. Lakini kwa mara mingi namshukuru mungu, maanake siskii ka niko mgonjwa. Alafu hata nikienda pale hospitalini naenda tu kuangaliwa meno au macho. Lakini mwili najisikia tu niko sawa maanake pia najifundisha kukula chakula kinachonisaidia. Ili kuwa niko na uheri wa afya na najiskia tu vizuri.

Ndio, napenda mvua manake wakati mvua inanyesha, unakaa nyumbani, unalala, unatazama runinga, unafanya shughuli zako nyumbani zili ambaza ungeza kufanya kama mvua ingenyesha. Saa zingine mvua inanyesha, hili kufanya ukae nyumbani, ufanya shughuli zako zote ambazo umekua ufanyi, ukiongeza tu muda, sasa mimi napena mvua sana. Alafu pia wakati kuna mvua, mimi tengeneza chai yangu na kunywa nasikia raha sana.

Mara nyingi, kule ninapofanya kazi, kuna kazi za dharura zinakuja mara mingi sana. Na hata hivyo, kitambo nilikua nashikwa na wasiwasi nikiona zimekuja, lakini sasa hivi, MI niko sawa, kazi ikikuja mi naishughulikia, manake mimi ni mhariri wa picha. Kazi ikifika ya kuhariri picha video, niko rada nafanya kazi yangu mara moja, na malizana nayo naenda kwengine.

Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi ambao nilizaliwa mwezi wa saba. Napenda sana huo mwezi wa saba manake hapo ndiyo najisikia raha, nafanya vitu na jinunilia nguo nzuri, najitingeneza kucha, na shuka nywele, naenda napigwa picha kwenye studio. Hapo ya mambo yanaenda sawa sana. Napenda sana mwezi wa saba manake, najisikia niko sawa, naona naendelea kukuwa mtu mkubwa yanipendeza sana.

Somo ni nanolipenda la sayansi ni somo la fizikia. Fizikia nilifurahia sana nikiwa shuleni. Nilikuwa napenda sana fizikia. Na cha kushangaza ni kwamba mzazi wangu alikuwa anadhani. Nitapenda biolojia. Lakini biolojia mi ilinishinda Nikaanza kupenda fizikia kabisa na hapo, hata wakati nilipokuwa nafanya mtihani, nilipita sana somo la fizikia kushinda biolojia.

Mimi mahali ninapopenda kuwa ni pahali ambapo panakaa vizuri, napenda mandhari safi, napenda mahali ambapo kunakaa kumetenezwa kumepangwa vyema, mahali ambapo kuko kumenyamaza kumebarizi, mahali pazuri ambapo hakuna kelele, manake hiyo ndo maisha ambayo mi nataka na najitafutia.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Maanake wakati unajaribu vyakula vipya, pia unajua chakula hiki na hiki ni cha wapi. Maanake vyakula kutoka nchi zingine, napenda sana. Ata ule wakati nilipokuwa nimeenda Singapore na Malaysia, nilifurahia sana kujaribu vyakula vyao na vilikua vitamu ajabu.

Mara nyingi wikendi, mimi napenda kufanya usafi nyumbani, napenda pia kupumzika, sa zingine naenda ku kaa na dadangu ili tukapige hadithi, nione mtoto wake, na pia kama sijaenda uko pia, napenda tu kuenda nje ili nijitulize roho, nijinulie vitu, kujishukuru tu manake kila siku unafanya kazi, kila siku unafanya kazi, pia napumzika.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda sana kwanza, kujiita kamkutano, nijiambie kila kitu kitakuwa sawa. Haina haja ya kuwa na wasiwasi. Nafanya jambo moja, niende jingine, na hivo hivo, nitamaliza na kazi itapungua. Wakati wenye kuna msongo wa kazi, ata sishtuki, maanake najipanga, na najambia naweza, na nitamaliza. Na hapo ndipo, najisikia niko sawa, na niko tayari kumaliza shughuli zote.

Mimi nafanya mazoezi jioni, siezi kufanya mazoezi asubuhi maanake nikiamka nina haraka ya kuenda kuoga, kutandika kitanda, kutengeneza chai, kubeba chakula changu cha mchana, mambo ni mengi ya kufanya asubuhi, lakini wakati nimerudi kutoka kazini sasa, ndio naeza nikafanya mazoezi, na pia naeza fanya mazoezi kwa muda mrefu bila kuharakisha.

Mimi,,,, napendelea kunyoa ndevu. Najua mimi ni mtoto wa kike sina ndevu, lakini napenda wanaume ambao wananyoa ndevu zao. Manake ndevu zingine wakati wamezivaa, zinakaa vibaya, hazijachanwa, hawajazi paka mafuta, saa zingine zinabeba uchafu mwingi! Kwa hivyo mimi napendelea mtu au mwanaume ambaye ananyoa ndevu zake zinakaa vizuri, zinakaa safi, na pia zinamfanya akae mtu ambaye anajua kujieka.

Mimi napenda kuenda sinema maramingi. Saa zingine naenda maratatu kwa mwezi. Ningependa kwenda mara mingi lakini sina pesa. Sasa lazima ni jipange niende tu mara tatu au mara mbili. Sinema ina nisaidia sana manake. Kuna sinema mingi sana zinatokea kila wiki. Na wakati zinatokea pia unataka ukuwe unaenda ili uanze kuziona na pia ufurahie na kupumzisha pia akili kutokana na kazi zote ya ambazo umezifanya hiyo wiki yote. Kwa hivyo napenda kuenda kuona sinema sometime.

Mimi napenda kukula nje ya nyumbani na pia pahali ambapo napenda kukula ni kwa hoteli, manake hoteli wanapika chakula kizuri, alafu minikenda kwa hoteli naitisha chakula ambacho si chenye napika nyumbani, chakula kipya, labda kutoka katika dunia ingine, manake siyo kila siku nakula tu chakula cha hapa nchini Kenya. Saa zingine nataka kujaribu chakula cha India, sa zingine nataka kujaribu chakula cha Afrika, pia chakula tofauti kina kusaidia kujua watu wenye wako katika nchi zingine wanakula nini, wanafanya nini.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu, maanake hizo hadithi zakufanya ufikirie sana, ujiulize maswali, na hapo ndipo zinapokuja zinasaidia. Sana sana kama unajaribu kufundisha watoto vitu, ukiwasomea hadithi za ajabu, wanasoma vitu haraka sana, na pia inawasaidia kufikiria na kupunguza mawazo. Manake hadithi za ajabu zinataka mtu afikirie ajieke katika hiyo nafasi ya kuona, ah kumbe chaeza fanyika?

La hasha, mimi sijawai kufanya yoga, unajua hapa Afrika, mara mingi yoga ni ya wazungu, si ya watu kama sisi, sasa sijawai kufanya yoga, lakini siku moja nitajaribu nikipata pesa, manake kuna mtu ambaye namjua, anafundisha watu kufanya yoga, lakini analipisha pesa nyingi sana, siku hile nitapata pesa, nitaenda nikafanye, nijue, mtu anasikia aje wakati umefanya yoga.

Mimi, wakati wa furaha, jinsi ninavyo jifurahisha ni kwa kujinunulia kitu ambacho nimekuwa nikikitaka kwa muda mrefu. Lakini saa zingine pia naenda kwa hoteli na nunua chakula nakula, maanake nataka tu nisikie raha, nisikie najipenda. Na pia wakati ninasikia furaha jinsi na jinsi ninavyojifurahisha zaidi ni jinsi ninavyoenda nje kutembea katika duka, kuona vitu vipya uko nje, kuona watu yanisaidia pia kusikia niko sawa.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto na jambo la kushangaza ni kwamba nafanya kazi katika runinga ya watoto na pia mambo mengi ambayo tunafanya wakati tuna mikutano tunongelea jinsi ya kufanya watoto wafurahie na michezo ambayo itawasaidia ili wasikuwe tu wanacheza kujifurahisha ila pia wakuwe wanajifurahisha na wanasoma kuelewa maisha jinsi ilivyo.

Napenda kujifundisha mambo mapya kwa jinsi au kwa namna ile na soma vitu mtandaoni au naangalia kutizama runinga na pia naangalia cinema kutoka nchi tofauti tofauti. Maanaka wakati unangalia cinema mambo wanayofanya katika hiyo cinema pia yanaonyesha mambo yanayofanyika katika hiyo dunia yao ama nchi yao. Hapo pia nasoma na kujifunza mengi.

Kwa kawaida, na pia mara mingi, mimi, na lala, masaa, masaba. Napenda hivyo kwa sababu wakati nimeamka kutoka kwa hiyo usingizi. Nasikia kuwa niko sawa, kichwa hakiniumi, macho yangu hayajafura. Na pia nasikia ni kama nimepumzika. Na pia nafanya shughuli mingi bila kusikia nimechoka. Kwa kawaida, mimi, na lala, masa, masaba.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni programu ya TikTok na Instagramu. Manake hizo mbili ndo zile ambazo mimi naweka video zangu ili watu waeze kuona na pia hapo ndipo naweza endelesha mimi mtu moja mwenye kazi yangu ambayo yote naifanya hiko mtandaoni.

La hasha, mimi sigawanyi taka zangu, maanake huku Kenya, hatuna hiyo sheria ya kugawanya taka. Huku unaeka tu taka zako zote katika begi moja, alafu unazipeleka nje, jumamosi, alafu takataka zitachukuliwa, alafu zitaenda. So zikikuwa huko penye zimepelekwa, huko ndo wanagawanya, lakini sisi wenyewe au mimi sigawanyi nikiwa nyumbani.

Mimi napenda kukaa na familia yangu kuongea kuhadithia na kujulia na hali kuelewa nini wanachokifanya na maisha hao wanataka niwasaidie wapi na mimi wanaeza nisaidia wapi. Napenda sana kuongea na familia yangu na pia saa zingine twafanya kazi pamoja. Kazi ambayo tunaifanya pamoja ni kazi kama ile ya kuosha vyombo nikiwa nyumbani, kufua nguo, halafu pia twaeza enda kutafuta kuni za kupika pamoja.

Mimi naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, maanake wiki yote mzima nafanya kazi, sina ule muda wa kutoka, niende, maanake pia nina shule, sasa naenda tu pale kanisani mara moja kwa wiki, naenda jumapili asubuhi na mapema, maanake napenda misa ya kwanza. Wakati nimeingia misa nikimaliza, ikikaribia kitu saa tatu, nitakuwa nisharudi nyumbani, alafu naeza endelea kufanya shughuli zangu zingine.

Mimi naweka neno siri na pia salama kuwa kutowaambia watu wengine. Maanake kama mtu ameniambia siri yake na ananiambia usiambie watu, sitaenda niambie mtu yeyote yule. Nitajiekea hiyo siri na nitanyamaza nayo, nitaenda nayo kaburini. Lakini, saa zingine kama mimi nina siri yangu na sitaki kuambia mtu, mimi huandika tu kwa vitabu vyangu nyumbani, ama katika mtandao lakini kwa nikiweka kwa intaneti, Siweki ile mahali penye kila mtu anaona Najiandikia tu mahali penye mimi pekee yangu ndiye naeza ona ili unajua siri ni ya mtu mmoja Wakati watu wengine washaijua Iyo si siri tena Sasa kwa hivyo hata nikieka mtandaoni naeka pahali penye mimi pekee yangu tu ndiyo naona.

Nimesafiri mahali pengi pazuri, mahali ambapo nilienda penye na kumbuka hadi sasa ni wakati nilipokuwa nimeenda mji wa Singapore. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoka nje ya Kenya, na wakati nilipokuwa huko, nilijibamba sana, nilifurahia. Huko mandhari ni safi, ni wasafi sana, chakula chao ni kitamu, na pia nawezataka sana kuenda nchi ya Dubai, maanake huko pia najua ni kurembo sana. Halafu pia napenda sana kusafiri lakini sasa pesa shida na pia natafuta ili nikaeze kusafiri muda sisi.

Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kujitengeneza nywele na kucha mwenyewe nyumbani. Mimi naweza jitengeneza nywele au kujisuka kichwa kizima pekee yangu bila usaidizi. Watu wengi wanashangaa, weu unafanya aje hivo. Lakini mila, sai nishazoea, nishazoea, lakini nishazoea. Manake kila time najitengeneza mwenyewe na nasikia raha sana.

Kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana ni wakati nimefanya kitu alafu nikapata pesa. Pesa za kando achana na mshara. Ile wakati umefanya kitu mtandaoni alafu ukateneza pesa. Haa inanifuraisha sana na napenda hivyo. Maanake saa zingine unaweza keti hivi unatafta pesa upati. Lakini ukifanya kitu alafu upate pesa. Haa nafuraia sana.

Mimi nasherehekea siku kuu kwa kupika vyakula vitamu, vitamu, na kushiriki na familia yangu. Tunapiga ma stori, hadithi, hapa kule, tunakula pamoja, tunacheka pamoja. Maisha inakua ni mzuri, maanake familia ni mzuri. Na familia ambayo mnapendana ni familia moja, mzuri na itakusaidia. Sana sana ule wakati unasikia una wasiwasi, ama maisha hayakuendei vizuri. Unaongea na familia yako unasikia sawa.

Mimi napendelea sana joto, manake wakati kuna joto ama nikienda mali kuna joto, ngozi yangu inakua nyororo sana. Kila wakati ambapo naenda mahari kuna joto, ngozi yangu sana sana ya uso inakua nyororo, sina shida ya vitu kufura-fura, ngozi yenyewe haina shida ya kukua na rangi mbili, inakua safi sana.

Kile ambacho nakipenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu kama sasa hivi kumetulia sana watu wako majumadi kwao, wanafanya kazi mtandaoni, wengine wameenda kwa tiko ofisi zao. Lakini kumetulia kumenyamaza hivyo ndivyo napenda manake nasaidia niwe mbunifu na nifanye kazi yangu bila kusumbukana na kelele.

Ndiyo, napenda sana kuvaa vipuli. Hata sasa hivi nina vipuli, nina kipuli kwa mapua na nina vipuli maskioni. Napenda sana vipuli mimi, maskioni nimetoboa shimo mbili, kwa hivyo navaa vipuli marambili, alafu pua na vaa tu moja. Sana sana kipuli changu chapua, huwa sikitoi kwa sababu naogopa kusikia uchungu wakati nakirudisha.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn. Mara mingi nanunua hayo mahindi ya popcorn ili nieze kutengeneza popcorn nyumbani nile wakati napotizama runinga na kukuwa nikibonyeza bonyeza simu yangu pale mtandao napenda kuwa nikitafuna popcorn. Maanake inakuwanga tamu alafu saa zingine unafanya kazi sana kwa sababu ume umetia bidii na una ujasiri wa kufanya kazi bila kupumzika maanake una kitu ambacho kinakupea nguvu.

Ndivyo, ndio, nishawai kuenda kwenye tamasha la mziki, si mara moja tuu nimeenda mara tatu. Sasa, tamasha la mziki lina kuwanga na waimbaji wengi tofauti tofauti. Mimi napenda mziki aina wa bongo. Na wakati kuna tamasha la mziki, siezi kosa manake, nataka nikaskize bongo na nione waimbaji ambao mimi nawapenda.

Mimi napenda sana kuwenda dukani na marafiki zangu. Maanake wakati tuko dukani tunangalia vitu tofauti. Tofauti ambavyo tunavipenda na pia tunakuwa tunahadithia maisha yetu na kusaidiana kufikiria jinsi ya kutatua shida ambayo moja wetu anaizakuwa akonayo. Mara mingi tunakua dukani tukipiga tu hadithi na pia kutazama vitu.

Mimi napenda sana kusherekea mwaka mpya nikiwa tu nyumbani. Manake wakati wa mwaka mpia unataka uombe, ukue umesafisha nyumba, ukue katika, ukue katika ile nafasi ambayo umepumzika, hauna wasiwasi, ili wakati mwaka unanza, unasikia raha na maisha yanaenda vizuri. Lakini watu wengi wanapenda kusherekea mwaka mpya wakiwa nje, wakiwa katika tamasha za mziki, wakiwa wamehudumia ama wamejihubiria. Na sa zingine pia wengine wanapenda kwa wakiwa nje wakitembea tu lakini mimi napenda niwe nyumbani, nikiwa naomba, nikisujudu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na si maramoja au marambili. Nimeona bahari sana, mara mingi sana. Wakati ambao nakumbuka nilikuwa kwenye bahari, rafiki yangu ama niseme rafiki yangu wakiume alinipa ama alinivisha pete ya upendo na sitawahi sahau hiyo siku manake hiyo ndo ilikuwa siku ambayo ilikuwa ya furaha sana katika maisha yangu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Napenda sana mambo ya ubunifu. Maanake hata mimi mwenyewe vitu mingi ambavyo ninavyovifanya. Lazima vifanywe kwanjia ya ubunifu. Maanake hata kazi yangu, kama we si mbunifu hauwezi. Kwa kila siku na jikaza na kujituma ili niwe mbunifu, doniize kuwa nikona hii kazi kwa maisha mengi sana.

Jinsi ninavyo wakaribisha wafanyakazi wapya kazini na wakaribisha kwanjia ya kuwaongelesha, kuwauliza au wanasikiaje baada ya kukuja kutu kufanya kazi na sisi na pia baada ya kuwaongelesha nawafundisha manake lazima uwafundishe ndo wajue jinsi mnavyo fanya kazi huku.

Wakati wa mgogoro na mtu, kazi yangu mimi au ninachokifanya wakati huo ni kusikiza nione kwa nini tuna mgogoro, nieze kuelewa au wanatoka wapi, alafu akisha maliza kuongea, ndo mimi sasa naongea, pia mi niwajulishe, ninapotoka, natulifikaje hapa, na pia tutaweza aje kutatua shida hii.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni, maanake wakati unapokua ukisoma maoni mtandaoni, inakusaidia kufikiria, kufungua mawazo yako, na pia kuelewa watu wanatoka wapi na wanaenda wapi, na pia wanafikiria kutoka wapi, maanake bila kusoma maoni mtandaoni, sitakua nimejifunza lolote lile.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano mara nyingi, sana sana kama na wasiliana na wazazi wangu, manake wazazi wangu wako kijijini, na mimi niko mijini, na pia rafiki zangu, sana sana rafiki yangu Esther, ambaye yuko Amerikani, ana kila wakati ananipigia na video ili nimuone, ndo tusisahau sura zetu.

Wakati ninapotaka kustarehe, jambo la kwanza ambalo mi nafanya ni kununua vitu wambavyo nitaitaji. Kwa mara mingi wakati nataka kustarehe, nataka kustarehe nikikulakula vitu vitamu, nitakuwa nimeenda dukani, nimenunua hivyo vitu vitamu. Saa zingine wakati nataka kustarehe, naeza enda kutizama sinema, ama nikeye nyumbani, nitizame runinga. Saa zingine pia nikitaka kustarehe, naenda kwa hoteli, najinunulia chakula nasikia raha.

Mimi napenda kuwasiliana na watu katika mtandao nawatumia wao ujumbe mfupi na pia naweza wapigia kwa video ili niwaone tuonge, tutizamane, tuelewe nini tutakachokuwa tukikifanya na pia nini tunataka kufanya ama kupanga mikakati kuhusu maisha yetu yajayo.

Jukumu ambalo mimi nalipenda kazini, ni jukumu la uhariri wa picha. Manake mimi ni mhariri wa picha. Wakati wowote, mtu yoyote anakuja kwangu ananiambia, nisaidie kufanya hivi, nisaidie kufanya lile, napenda sana kama hiyo kazi, ina uhariri wa picha manake, mimi napenda sana kazi yangu. Na kila wakati nitakapokuwa nikifanya kazi yangu, najisikia niko sawa, nasikia na furahia sana, sasa napenda sana jukumu lolote lile ambalo liko karibu na uhariri wa picha.

Jinsi ambavyo mimi naanza mradi mpya wa kazi ni kwa kufungua projekti mpya na kuanzisha hiyo kazi. Naanza kwanza kufanya risachi ilinijue nahitaji nini wakati mgani. Kama nahitaji nyimbo mpya nahitaji picha zingine za kudownloadi nahitaji nini kutoka mtandaoni kila kitu na zipanga. Nikisha zipanga hapo sasa ndo naanza hiyo mradi.

Hapana, sipendi kuvaa kofia, manake wakati mwingi nakuanga nimeshuka nywele zangu, na wakati nimeshuka nyuele zangu, nataka watu waone nywele zangu, kwa nini nizifiche kwenye kofia, sivai kofia mimi, wakati utanipata nimevaa kofia, ni wakati nywele zangu hazijatenezwa, ama nywele zangu zakaa vibaya, hizo ndio siku ambazo mi navaa kofia, lakini hata hivyo, nikona kofia tatu peke yake, sasa navaa hizi kofia tu, ule wakati nywele yangu haikai vizuri.

Kabla ya kulala usiku, maramingi. Naenda naosha uso wangu ili nikaeze kujipaka mafuta yangu ya usiku ya uso ili ngozi yangu iwe nyororo. Nikisha maliza kuosha uso, nimesha paka hayo mafuta yangu ya uso, basi naenda nikaoga, nikisha maliza kuoga na jipaka mafuta pia, alafu nakunywa chai yangu, nikisha maliza kunywa chai sasa neza lala.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni mara nne kwa wiki, manake, nisipoweka picha zangu mtandaoni, kuna rafiki zangu hata hawatajua ni kwa wapi, ama nimefanya nini, ama nini inaendelea katika maisha yangu. Naweka picha zangu mtandaoni, ili watu, jamii na marafiki, waeze kuona jinsi ninavyoishi, na pia jinsi ninavyo kuwa nikifanya vitu vyangu.

Ndiyo, napenda sana kula samaki, sana sana samaki na ugali. Samaki iliyopikwa na supu kadogo, kazuri na ugali, wa ugali mweupe huwa tamu sana. Alafu pia napenda samaki kwa sababu inasaidia mtu kwenye akili, ili uweze kuelewa vitu haraka na ukisoma unaelewa pia.

Jinsi ninavyoandaa ripoti za kazi inalingana na kwa nini hiyo ripoti inahitajika. Mara mingi nikiandaa ripoti za kazi naandaa ripoti kwa wakati ambao nataka kuchukua likizo kutoka kazini. Wakati nachukuwa likizo, naandaa repoti kuonyesha kazi niliyofanya, kazi inayosalia na kazi itakayokuwa inakuja. Ili wenzangu katika kazi, waweze kujua nini nilichokifanya kabla niondoke na nini kinahitajika kufanyika hata wakati nilipoondoka.

Mara nyingi, nacheza pekee yangu tu. Manake, zile michezo ambazo napenda kucheza ni michezo za simu. Na hizo michezo za simu ziko katika mtandao. Halafu, mara mingi zinahitaji tu mtu mmoja, unacheza tu kwa simu yako. Sasa napenda kucheza peke yangu mara mingi. Kwa sababu ni kicheza pekee yangu, naweza cheza wakati wowote. Si lazima ningoje mtu akue, hayuko na shughuli ndo akuje tucheze. Ne za cheza peke yangu wakatua wote ule.

Mimi napenda sana wanyama wa porini, manake sipendi wale wanyama ambao wanatambaa chini, wanyama aina ya nyoka sipendi kabisa, lakini napenda ndovu kwa sababu ya nguvu zake, napenda simba pia kwa sababu ya nguvu zake, alafu napenda pia ule mnyama anaitwa fisi, kwa sababu sielewi kwa nini huwa kua akicheka lakini napenda tu kusikia fisi akicheka.

Mara nyingi, mimi napata habari zangu mtandaoni, sisomi gazeti kabisa, lakini nikienda kwenye mtandao, napata habari zote ambazo nahitaji kujua. Nikibonyeza bonyeza tu vitu pale kwenye mtandao ama intaneti, napata kusoma taarifa mingi, kuhusu, shugli tofauti, kutoka nchi tofauti, watu tofauti, napata habari zangu mtandaoni.

Hapana, mimi sipendi chakula cha haraka, manake chakula cha haraka kimepikwa na mafuta mingi sana. Hiyo itanishinda na pia najaribu kujihifathi na najaribu kula chakula chenye kitanisaidia mwili wangu, ili nisikue nimekua mzito sana au roho yangu aipigi vizuri. Napenda chakula kinachopikwa nyumbani, najua kinachukua wakati lakini hicho ndicho chakula ambacho minapenda kwa ajili ya maisha yangu.

Mimi napenda sana kutazama michezo, maanake wakati natazama michezo najifunza mingi sana, kwa sababu katika michezo unapata wanaongelelea vitu tofauti tofauti kutoka dunia mzima, na hapo napata kujifunza nchi fulani yafanya vitu namna hii, nchi fulani chakula yao inakaa hivi, nchi fulani wao tabia zao ni hizi, napenda sana kutazama.

Mimi napenda sana mbwa Manake paka mara nyingi zapenda kurukia rukia watu na kuwagwara, lakini mbwa wako sawa, manake mbwa wanapenda binadamu. Mbwa kwanza wanataka wakufuate kila mali unapoenda, wakae, wakulambe lambe, ah mi napenda sana mbwa. Yaani nikiongelea hivi nakumbuka mbwa wangu, ambae alikuwa anaitwa jiji, nilimpeana kwa babangu ili aeze kukaa naye asikuwe anajisikia ako mpweke.

Ndiyo napenda sana kupiga picha. Picha zinanisaidia sana mimi kujionyesha mtandaoni na pia kufanya watu wajue nini nachokifanya na naeza wasaidia aje. Na pia mimi kueka picha mtandaoni inanisaidia kuteneza pesa kwa hivyo napenda sana kupiga picha na mara nyingi utapata nimepiga picha kama hamsini kwa siku moja. Lakini kwa hizo picha hamsini utapata nimeeka mtandaoni picha nne ama ano peke yake.

Kumbukumbu nzuri ambayo niko nayo kutoka utotoni na kumbuka nikikuwa mdogo, wazazi wangu walikua wanapenda sana kunipeleka, kutembea dukani, kuni nunulia vitu na pia kuninunulia chakula. Nikiwa mdogo nilikuwa napenda vyazi karai. Mamangu alikuwa anapenda sana kunibayia vyazi karai na kuninunulia na juisi. Wakati huo nilikuwa nafurahia sana, manake hiyo ndoto ilikuwa inanifanya nipende sana wazazi wangu.

Ndio, napenda maua sana. Mimi napenda maua mekundu yanakuanga yanakaa vizuri, yananukia vizuri,, Napenda sana mimi naezakaa katika nyumba ambayo imejaa maua. Nataka pia kuanzia wiki ijayo nianze kupanda maua yangu ili wakati yameshaa komaa yanakaa vizuri na nieze kuyachukua nikaeka kwa nyumbaa.

Ndiyo, mimi napenda asali sana. Kwanza napenda kuueka asali kwa mkate wangu na pia kwa chai, alafu asali huwa ni tamu sana. Sana sana ile asali ambayo inapatikana pale mji wa machakos huku nchini Kenya. Wana nyuki huko mingi sana, zinatengeneza asali tamu sana. Na hiyo asali haiharibiki kamwe. Unaezakaa na hiyo asali ata miaka mitano.

Mimi napenda sana kupata maoni kutoka kwa watu wengine, maanake wakati unapokuwa ukipata maoni, inakusaidia kufanya kazi yako vizuri, unarekebisha pale mahali ambapo ulikuwa hujafanya vizuri, na pia wakati unasikiza maoni na uyachukulie vizuri, watu pia wanataka waendelee kukusaidia na kukupea maoni kila wakati, na hivyo ndivyo kazi inafanyika vizuri. Maanake kama huwezi chukuwa maoni kutoka kwa watu wengine, ina maanisha utakuwa mtu mgumu sana wa kufanya kazi nae.

Wakati wa mapumziko kazini, kwa mara mingi, nakuwa nikibonyeza simu yangu au nampigia mpenzi wangu simu ili nimjulie hali, ako aje, kama amekula, na pia nini anakifanya wakati huo. Na pia kama sijampigia mpenzi wangu, nitakuwa kwenye mtandao wa TikTok, nikibonyeza, nikibonyeza kuona watu wanafanya nini, na pia kupokea taarifa kutoka kila mahali duniani.

Ndiyo, mimi nafuata matukio ya kimataifa kila siku. Lazima nijue nini kinaendelea duniani mzima, nchi gani inafanya nini, na nini kinachokuja kufanyika. Kama sasa hivi, nimekua nafuatilia na jua nchi ya Uganda wako karibu kuenda kupigia kura, na nimekua nikiona kampeni zao zote, na napenda pia kufuatilia hayo.

Ndiyo, mimi nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kila siku kazini na pia kazi ya ushirikiano inasaidia sana ili kujenga timu na kufanya watu waweze kukua wakijuliana wengine wamefika wapi kusaidiana katika kazi manake kazi ya timu inasaidia sana na pia wakati timu inenda vizuri unajua kazi pia inafanyika vyema.

Mimi napenda kulala mapema. Manake wakati nimelala mapema, nikiamka nasikia kama nimepumzika sana, nahisi vizuri, na pia inanisaidia kuwa akili yangu imepumzika, siamki nikiwa na wasiwasi, na pia wakati naamka kazi zangu zinaenda shwari, manake nafikiria vizuri, na pia naeza kuwa sijachoka kama vile siku zingine ambapo sijalala mapema.

Mara nyingi, napenda kufanya kazi peke yangu. Manake kama na nafanya kazi pekeangu, mimi mwenyendo na juo nataka ni malize saangapi, nitachukua muda wa kupumzika saa ngapi, na nitaenda wapi saa ngapi. Lakini unajua wakati unafanya kazi na watu wengine, huwezi jua hizo vitu maanake, watu wanafanya kazi polepole, wengine wanafanya kazi haraka zaidi kukuliko. Kwa hivyo, napenda kufanya kazi pekeangu.

Kwa sasa hivi, siendi maktabani kabisa, lakini kitambo nilikuwa naenda maktabani mara tatu kwa wiki, na hapo nilikuwa na shughuli mingi, kazi mingi za kupeana, na pia kazi za shule zilikuwa zinanihangaisha sana, ingebidi niende maktabani ili nimalize, maanake chile chumba ambacho nilikuwa ni kilala, kulikuwa na kelele mingi sana.

Rangi yangu ambayo inapendeza ni rangi aina ya blue. Blue ni rangi moja safi sana. Hii rangi naonelea kama inasaidia mtu kusikia ni kama umepumzika. Ni rangi ambayo inafanya kama ulikuwa na wasiwasi upumzike. Ni rangi ambaye inaonyesha huu ni mtu ambaye anajua nini anachokifanya. Rangi ya blue ni rangi ambayo naona ni kama inasaidia wakati unaposema ama kuongea jambo watu wanakuamini.

Mchezaji ambaye mimi na mpenda wa michezo anaitwa mesi ni mchezaji wa mpira wa mguu. Na pia napenda kutazama mpira wa mguu wakati anapokuwa akicheza, manake napenda sana wakati anapokuwa akicheza, wakati anapoupitisha mpira, wenzake wanapokuwa wwkimwangalia, watu wanapokuwa wakishangilia, yani mambo yake mambo mazuri sana, nampenda sana mesi mimi.

Mimi, kile ambacho nakifanya ili kushirikiana na timu, ni kuhakikisha kwamba kazi ambayo nimepewa mimi nikamilishe naifanya na kukamilisha kwa wakati unaofaa. Wakati nimekamilisha kazi yangu wakati unaofaa, inamaanisha hao watu wote ambao nafanya kazi nawao, hawatakuwa wamengoja sana au kuha ribu muda wao wakinigojea na sijakamilisha kazi yangu. Na wakati napomaliza kazi yangu wakati unaoffa, pia nasaidia timu yangu ili kuweza kumaliza vipande vyao vya kazi wakati ule ule.

Tukio muhimu katika maisha yangu wakati huu ni ile siku ambaye nilianza kuendeleza masomo yangu ya masters. Maanake nilikuwa nataka sana kufanya masters, lakini sikuwa na hela za kutosha. Nikaanza tu kuchanga, nikachukuwa loni na nikaeza kuanzisha. Wakati nilipoanza ndo ilikuwa ngumu, lakini sasa hivi nimeshazoea na nafraia sana kukua darasani na kuendeleza masomo yangu.

Mimi, kitu ambacho nakipenda kununua ni vile vitu ambavyo na vitumia ili kurembesha nyumba yangu. Napenda sana vitu za urembo za nyumba. Hizo ndo vitu kwanza zinakula pesa yangu sana, lakini nitafanya aje. Napenda nyumba ambayo inakaa mrembo, napenda nyumba inakaa safi, nyumba ambayo iliyotengenezwa kwa sababu mtu aliwazia anataka hili hapa, hili hapa, na akafuata na hakafanya.

Naishi mahali nilipozaliwa? Ndiyo, nilizaliwa mjini na naishi mjini. Wazazi wangu walinizaa wakiwa huku alafu badae wakatoka mjini wakarudi kijijini. Wakati waliporudi kijijini nilikuwa tayari nisha maliza shule, chuo kikuu, nikapata kazi na hivyo nilivyo baki nafanya kazi nikiishi huku uku mjini.

Jambo ninalofanya ili kuweka afya nzuri maishani mwangu ni kukula chakula ambacho kinanisaidia mwili wangu, chakula ambacho kinanipa nguvu, chakula ambacho kina vitamini na chakula ambacho kinanifanya, niendele kuishi nikiwa buheri wa afya. Napenda sana vyakula ambavyo vimepikwa nyumbani kwa sababu hivi vyakula ndo vina nisaidia mwili wangu kujisikia vizuri na kuendelea kuwa naishi ni kiwa mwenye afya na pia nikijisikia viyama.

Mimi napenda sana kuandika kwa kompyuta. Maanake saa zingine nikiandika na mkono, mwenye hata na shindwa kusoma. Kwa sababu, nacheka kwa sababu, kuandika na mkono inanishinda kidogo. Saa zingine naandika vitu hata mimi mwenyeww vinanishinda. Lakini ukiandika kwa kompyuta, waeza soma, alafu pia kwa kompyuta, kompyuta tayari inajua nini unaenda kuandika. Sasa inakusaidia, inakupa maneno ambayo ulikuwa unafikiria alafu unaguza tu na inaisha kuwa.

Mimi nachaji kifaa changu maramoja kwa siku. Sana sana kwa sababu kifaa changu hakiitaji kuchajiwa sana. Simu yangu inaeka battery vizuri sana. Sasa wakati mwingi utapata hata nikichaji simu yangu naichaji tu usiku wakati situmii. Lakini mchana nashinda kama naitumia. Sasa hivo nachaji usiku wakati nimelala.

Mboga ambayo napenda kula mimi, napenda sana kula sikumawiki. Sukumawiki hua tamu sana, lakini sasa wakati mwingine nikishaa kula sukumawiki naumwa na tumbo. Manake nina zile alsa, lakini nitafanyaje. Sukumawiki ndo napenda, sipendi kabeji kabisa. Manake saa zingine kabeji aionji vizuri. Lakini sukumawiki inaonja vizuri kila siku. Kama umepika kwanza na kitunguu peke ake, tamu sana.

Kazi ya nyumbani ambayo mimi naichukia ni kazi ya kuosha vyombo. Ningeomba sana, hii mwaka nikipata pesa, lazima nitanunua ile mashine ya kuosha vyombo. Sipendi sana kuosha vyombo. Manake wakati unaosha vyombo pia kucha zinaribika na kucha zinahitaji pesa mingi kutengeza. Sasa nataka sana nikipata pesa, nibuy ile mashine ya kuosha vyombo. Manake kuosha vyombo sipendi kabisa, sipendi na staki kuharibu kucha zangu pia.

Ndiyo, napenda kuimba sana sana wakati niko bafuni nikioga, manake wakati unona unajia lazima ujitumbuize mwenyewe. Wakati huo nakuanga nikiimba zile nyimbo ambazo nimekua nikizisikiza na zimekwama kwenye akili yangu. Lakini siezi kuimba huko nje wakati watu wananisikia naimba nikiwa peke yaangu tu, manake hakuna mtu ananisikiza na naishi peke yangu.

Kila mara asubuhi, mimi nakunywa chai ya maziwa. Nakunywa chai ya maziwa na mkate saa zingine, lakini maramingi chai ya maziwa ndo lazima ninywe asubuhi. Kukula chakula, hapana. Siyezi kula asubuhi, maanake nitakuwa natoka, niende nje kufuata shughuli zangu za kazi. Na kama nitataka kula asubuhi, itamaanisha nimeamka mapema. Na sitaki kuamka mapema kwa sababu, nataka bado niendelee kupumzika.

Timu ya michezo ambayo naifuata ni timu ya arsenali. Timu ya arsenali, kwanza tunaomba waeze kusko ili waeze kusonga juu ya meza. Manake kila siku wako chini ya meza wako chini ya meza, lakini mi nawapenda watu wa arsenali. Kwa hivyo, nitaendelea kuwafuata, wao, wao, manake hao ndio mimi nawapenda na napenda sana kuona michezo zao. Kila mtu anachukia, lakini mi nawapenda.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba, kama unataka kufanya jambo, fanya hilo jambo. Usingoje kuona ati nani atakuja kufanya ndo ufanye, wewe fanya, maanake huwezijuwa kama ukifanya, wewe ndio utakua ambaye umejisaidia. Ama ukifanya pia, utaweza kusoma kwamba nini hukufanya vizuri, ili wakati mwingine utafanya vizuri na uweze kufaulu. Jikaze kwa hivyo maisha ni fupi, ishi maisha yako wacha kufuata yale mambo ambayo watu wengine wanafanya.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, maanake napenda nyumba yangu iwe safi, mambo yawe shwari, mambo mengi ambayo nitakuwa nimeyafanya yakuwe yamejipanga. Napenda sana kufanya kazi nyumbani, pia kwa sababu sina haraka zile za kuamka kwenda kukaa kwenye trafiki, nikingoja kuenda kazini, ama kupiga kelele nje, gari zikipiga honi, sipendi hiyo aina ya kelele, lakini nikikuwa nyumbani, kazi inafanyika vizuri sana.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara mingi sana, na pia napenda kufanya kazi ya kujitolea maanake inanisaidia kujuana na watu wengi, watu tofauti tofauti, kutoka kazi tofauti, naunda marafiki, na pia nikiwa uko, napata watu wageni ambao sijawai waona, kazi ambazo hata sikuwa najua ziko, alafu pia na kama nafanya networking, sasa napenda sana kujitolea kwa kazi tofauti tofauti.

Mimi napenda kusimamia. Manake wakati unasimamia, unawasaidia pia wale ambao umewasimamia kujifunza mambo mingi. Ndo maana nikasema hapo awali napenda sana meneja ambaye ana ukarimu. Manake ukiwa ana ukarimu, hata wale unaowasimamia, wataweza kukuelewa na pia watataka kufanya kazi nzuri ili nyinyi wote muwe mmejishughulisha na kufanya kitu cha maana kusaidia kampuni.

Ndiyo, napenda sana kujifundisha historia, maanake historia hapo ndipo unaposoma na kuelewa mambo yaliofanyika hapo awali, jinsi sisi wote tunaishi sasa ilianza vipi, watu walikuwa wanafanya nini hapo awali. Napenda sana historia maanake na jifunza mambo mingi kuhusu wale watu wote ambao wamekua wakifanya kazi toka jadi na nini walichokuwa wakifanya, nini walifanya wakakua wamewezeshwa na pia wanafunza aje watu ambao wanakuja jinsi ya kuishi.

Mimi sana sana natoa michango, maanake nikienda kanisani ninatoa tu sadaka mara moja ama mara mbili. Lakini kwa michango, mara mingi hata kazini unapata tunachanga kuna matanga, ama kuna harusi, ama mtu amepata mtoto. Sasa mimi mara mingi najishughulisha na michango. Maanake pia michango, mtu anachangia ule wakati hauna na itaeza kukusaidia na kukusongesha mbele.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Sichelewangi sana sana. Kama nahitaji kwa kwenye mkutano, lazima nitaamka mapema ni jipange ili nifike kabla watu wengine wafike. Napenda sana kuwa mapema na kuwahi kwa sababu watu wakikuona wanaelewa na wanajua ya kwamba unajua kile unachokifanya na pia maramingi kama umeenda kufanya ile mambo katika kazi alafu uende kwa umechelewa wanaanza kuona wewe hata utaweza kufanya kazi yao.

Mikutano ambayo mimi napenda ni mikutano ambayo nakutana rafke zangu, ili tuhadithiani, tujuliane hali, tusaidiane kwa mawazo na pia kama kuna jambo ambalo linasumbua moja wetu tunamsaidia. Lakini pia napenda mikutano zile za kazi ambayo unaenda unakutana na watu kutoka sanaa tofauti, unasaidiana, pia unaweza pata hapo hivyo unashugulishwa na pia unapata kazi mpia.

Rangi ambayo napenda kwa ukuta wachumbani ama chumba ni rangi nyeupe. Manake kama kutazako ni rangi nyeupe, ambu ni nyeupe zenyewe, inafanya nyumba inakaa safi, nyumba inakaa imepangwa, nyumba inakaa inaeleweka. Lakini zile rangi ambazo zinakuanga zimekwa za manjano, hazikai vizuri kabisa, mimi sipendi hizo rangi. Zinafanya mtu unakaa kumbwa na mawazo, maisha inakuangumu, sipendi kabisa.

Kwa siku naoga mara mbili, asubuhi na jioni, asubuhi ni lazima kwa sababu ndo nimeamka natenza kitanda changu naingia kuoga najitoa naenda kujishugulisha na kazi. Wakati nimetoka kazi nikirudi nyumbani namaliza kutoa nguo zangu za kazi alafu naanza kufanya tizi ama kupiga tizi. Wakati napiga tizi, mwili wangu unapatwa na joto na wakati napatwa na joto naanza kusikia kama siko freshi kama nilivokuwa asubuhi. Lezima pia nikaoge.

La hasha, mimi sipendi kukimbia, manake wakati mwingine ninapokimbia, nasikia kama mwili wangu, unafanya, naskie kujiwasha washa na kujikuna sana. Sipendi haswa kukimbia, lakini najikaza kwa kutembea haraka, ili niweze kufika ambapo napoenda, bila kupoteza muda, na pia nifike kama nimewahi, ndokweo, kama nilikuwa nakutana na watu wasione kama Mimi mcheleweshaji, ama nawachelewesha kila wakati.

Ninapofurahi nikiwa nyumbani, kwa mara nyingi utapata tu natizama runinga, ama nakuwa nikibonyezabonyeza vitu pale mtandaoni, lakini mara mingi napenda tu kutazama runinga kama nimefrai, ili nieze kuwa nikitazama, michezo tofauti tofauti, na pia nikifrai, nataka tu nipumzike, ili nieze kuishi maisha, ninavyokuwa nitakavyokuwa nikitaka.

Kwa maramingi, mimi nakunywa maji marambili kwa siku, nakunywa maji ya asubuhi na jioni kabla nilale. Alafu pia najaribu sana wakati nimemaliza kula chakula cha mchana, niweze kunywa maji lakini bado nashindwa kidogo, lakini najikaza. Ikikaribia mwezi wa tatu huu mwaka, nitakuwa nakunywa maratano kwa siku, lakini kwa sasa na kunywa maratatu peke yake.

Mchezo ambao napenda kucheza katika simu yangu, manake sichezi mahali pengine na cheza kwa simu yangu, ni ule mchezo ambao ukona majina mengi, na jifundisha majina tofauti, alafu, unazipanga ili zieze kutengeneza jambo. Saa zingine utapata wanakuambia upange hizo majina yaweze kuwa yanaonyesha maua. Sasa unazipanga majina hadi inakuwa maua. Ukimaliza hapo eneza pia kujipanga kama viombo vya nyumbani ama nguo aina tofauti tofauti.

Kitu ambacho kinaeza nifanya mimi nicheke ni wakati nina furaha ama wakati napokua nikiongea rafiki zangu alafu wanasema kitu ambacho kina chekesha. Na pia, saa zingine utapata kama si hao wananichekesha maybe nikiona kitu kwenye mtandao alafu kinanichekesha nacheka sana mimi. Na pia napenda kucheka maanake wanasema wakati unacheka unaongeza miaka kwa maisha yako.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio maramingi sana. Tukio ambalo nilikuwa nimeenda nilile ambalo ilikuwa na watoto, kulikuwa na michezo, kulikuwa na chakula tofauti, tofauti, kulikuwa na kampuni mingi zinauza vitu vyao hapo. Nilikuwa nimenunua tikiti, nikaenda mimi na dadangu, tulisikia raha manake hiyo siku ilikuwa nzuri, kulikuwa na michezo, tofauti, tukacheza ata sisi, tukashinda vitu vingi sana.

Mazingira ambayo mimi nayapendelea ni mazingira masafi. Ata nikikuwa nyumbani, nataka nyumba iwe safi, iwe inanukia vizuri, kila kitu kiwe kimeekwa mahali ambapo kinahitaji kuwa. Sipendi mahali ambapo vitu vimetapakaa, havijapangwa, kunanuka vibaya, mimi napenda mahali ambapo ni pasafi. Mali ambapo hata ukiingia hivi unasikia, aah, hapa nikusafi pananuka vizuri, vitu vimepangwa vizuri.

Tunda ambalo mimi linanipendeza ni tunda la embe napenda sana embe naeza teneza juisi na embe ama nikule embe vivyo hivyo. Kama limeiva linakuanga tamu sana na pia embe au tunda la embe linakusaidia na linasaidia mwili kukua na uheri wa afya. Maanake embe linasaidia sana. Sukari yake si sukari ya kuongezwa ni sukari ambayo iko kwenye embe na embe linapandwa.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni jambo ambalo linasema kila mtoto asaidie mzazi wake. Napenda sana wakati naona wenzangu wakisaidia wazazi wao katika jambo lolote lile. Hata ikiwa tu ni kidogo wasaidie. Napenda sana kuwasaidia wazazi wangu maanake wakati wanasema asante wanasema mungu akubariki. Unajua wakisema mungu akubariki mungu anakufungulia njia.

Ndiyo nimewai kutembelea mto, manake ni kikuwa kijijini, tunatafuta maji ama tunaleta maji kutoka mtoni, kwa hivyo nikiwa huko natembelea mto sana. Katika mto, unaona maji vile yanatoka, watu wamejaa, wamama wanapiga story pale, na pia kabla ya kuwa hizo hadithi zao, pia wanajuliana hali na kusaidiana kimawazo, na pia kusaidiana kuekeleana hiyo mitungi ya maji kwa kichwa.

Nikiwa mtoto, nilikuwa napenda sana kutizama runinga. Lakini mamangu alikuwa hapendi sana, maanake alikuwa anataka nikuwe nikisoma ama niende nikacheze nje na wenzangu, ili pia niweze kuongeza vokabulari yangu. Maanake wanasema ukiwa mtoto ukicheza nje na wenzako, wakati wanaongea pia wewe unajifundisha kuongea, unaanza pia kujua tabia fulani, unajua nini mbaya, nini nzuri. So, alikuwa hataki kabisa nikuwe nakaa nyumbani nikitazama tu runinga.

Mimi napenda sana kuongea, sipendi kuandika. Maanake kuandika saa zingine nashindwa hata mimi mwenyewe kusoma kile nilichokuwa nimeandika. Lakini wakati naongea, kuongea ni rahisi, maanake unaongea haraka, unamaliza, unaenda unafuata shughuli zingine. Lakini kuandika, umalize kuandika, kama ulikuwa utumie mtu, hizo mavitu ambavyo umeandika, una andaa kuwatumia, lakini unajua kama umeongea, wwe unaenda tu kwa desk dawati lao, unawaambia kile ambacho, ulikuwa unataka kuwa ambia, alafu unaenda zako.

Ushauri ambao naeza mpa mtu ambaya anaanza kazi ni kwamba wakati unapata hela zako, tafadhali, weka zingine kando, manake siku ya mvua ikifika, utachukua hizo ulizoweka kando utumie, alafu wakati pia unafanya kazi, usikuwe tu kila saa unafanya kazi, unafanya kazi. Sasa zingine pumzika manake kazi haiishi.

Ndiyo nahifathi kitu cha thamani, kama niko na kitu ambacho mi nakipenda sana, nakilinda vizuri sana na pia wakati nakieka, nakieka mahali ambapo, hakita haribika, kama niseme ni certificate yangu, nahakikisha kwamba shahada hiyo imeekwa vizuri, panya hazitakula, na pia file yangu imeekwa vizuri ili jambo lolote lile lisifanyikie.

Jinsi navyoshughulikia muda kazini ni kwa kujipanga na kuelewa nini na ambacho na faa kuwa nikifanya. Hayo mambo mawili yamenisaidia sana kukuwa namaliza kazi yangu kwa muda na pia kukuwa mtu ambaye ako kwenye timu na anasaidia watu wote wenye wako kwa timu kumaliza shuguli zao na kazi mapema.

Kwa kweli, ningependa kufika mbali sana na kazi yangu, ningependa kukua meneja, ili nieze kusimamia, timu, na nieze kuwa, nieze kuwa nikiongea na wao kwasaidia pia ili tuweze kufikisha kazi yetu mahali, fulani. Na pia, ningependa kabisa kufanya kazi pamoja na watu ambao wananielewa, watu ambao wanajua tunataka kumaliza hii kazi wakati huu ili tuweze kujua tutafanya nini baadaye.

Kwa mara mingi, jinsi ninavyo wiyanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi ni kwa kujua wakati wa kazi ni wakati gani na wakati wangu wakufanya shuguli zangu za kibinafsi ni wakati gani. Nikiwa kazini maramingi nafanya tu kazi ya kazi ya kazi. Lakini wakati narudi nyumbani, ndio wakati wangu wa maisha yangu ya kibinafsi na hapo ndivyo ninapofanya vitu zangu vya kibinafsi. Na pia kwa kujipanga ili nijue ata wakati wikendi imewasili nini nafanya ambayo ni ya kazi na nini nafanya ambayo ni yangu ya kibinafsi.

Chakula ambacho mimi napenda kula jioni, napenda kula ugali na mayai. MManake ugali na mayai hua inakuwa tamu sana jioni. Sipendi sana kula mayai mchana. Lakini jioni napenda sana kula ugali kwa sababu nikikula ugali jioni. Hata kama nitasikia kama nimechoka, naeza lala nipumzike. Lakini mchana kama niko kazini na nimekula ugali, ai nitasikia usingizi na siezi nikalala.

Baada ya siku ndefu, nikishafika nyumbani, nikitaka kupumzika kwanza naakikisha kwanza nimeoga. Manake wakati unaoga, ile uchovu unapungua. Saizo nikimaliza kuoga naketi na kukula, chakula ambacho nitakachokua nimeandaa. Wakati nakula, natizama runinga kuona nini kinachokuwa kikiendelea nchini.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Manake maji ya baridi saa zingine kule ambako ninaishi ni kubaridi sana uwezi oga maji baridi utakwa mgonjwa. Kwa hivyo, naoga maji ya moto kila siku wa asubui na jioni. Alafu pia, baada ya kuoga maji ya moto nakunywa chai au kahawa moto ili niweze kuskia vizuri.

Ndiyo, mimi navaa miwani, manake bila miwani siezi ona, alafu pia nilianza kuvaa miwani kwa sababu siku zote ama kila siku na kaa muda wa masa nane nikiangalia kompyuta yangu nikifanya kazi. Kwa hivyo, macho yangu si mazuri sana yameharibika kidogo.

Lengo la muda mrefu ambalo ni nalo kazini ni lengo la kujikaza na kujituma sana ili nieze kuwa meneja. Nafanya kazi juu chini hadi sasa hivi na nimeamua kuongeza masomo yangu ili nieze kuwa meneja siku moja. Nataka sana kukuwa meneja ili nieze kuongoza timu.

Shughuli ambayo mimi inanipendeza ni shughuli ya kuwa nikifanya ama nikienda kufanya vitu vyangu nje. Wakati nimmenda kwa hoteli, nimenunua chakula, nakula hapo nikiwa peke yangu, nasikia raha sana. Na pia shughli nyingine ni wakati niko nyumbani, nikitazama runinga, na hakuna mtu ambaye ananisumbua. Nasikia raha sana nikifanya hiyo shughli.

Programu ambazo nazitumia kwa maramingi ni programu zangu za kazi. Wakati napotengeneza picha, kwa sababu mimi ni muhariri wa picha, wakati ninapokuwa nikihariri video natumia sana programu, na programu wenye ambayo natumia sana ni Adobe. Adobe inakuja kunisaidia kufanya kazi yangu na kuifanya iwe rahisi, manake bila iyo sijui ningekuwa mgeni wa nani.

Zoea nzuri, ambaye nimeijenga kwa muda sasa, ni vile ninakapoamka. Badala ya kuenda kufanya shughuli zingine, mwanzo naanza kwa kutengeneza kitanda changu nakitandika vizuri na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri kabla ya kuondoka na kuenda kuoga. Maanake wanasema, ukitandika kitanda chako, siku yako inaenda vizuri.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda sana kuamka mapema ili nikafanye shuguli zangu kabla watu wengi hawajaamka na pia kabla jua iwe kali. Maanake wakati jua ni kali mtu anakuwa mvivu kufanya vitu inakuwa ngumu sana. Lakini kama umeamka mapema unamaliza vitu vyako mapema na kama ulikuwa unataka kurundi nyumbani unarundi nyumbani mapema pia.

Jinsi ninalinda faraga yangu mtandaoni ni kwa kujikaza na kwa kuweka vitu vyangu siri. Manake sitaki nieke kile kitu ambacho sitaki watu wajue mtandaoni. Wakati naeka vitu na hakikisha kuwa vitu ambavyo navieka pale mtandaoni kama ni picha ama nini haina informesheni ambayo mtu anaiza itumia ili kunisumbua ama kutumia ili kuniumiza. Kwa hivyo, naeka pale, informationi yenye ni lazima tu nieke. Vitu kama naishi wapi, ama nafanya kazi wapi, siyeki vitu kama hivyo mtandaoni.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kujipanga. Wakati umejipanga, kazi inakuwa rahisi. Unahakikisha kuwa umeandika kila kitu unachohitajika kufanya, ujue utatuma kazi yako saa ngapi na utamaliza saa ngapi pia. Hivyo vitu ukishajipanga na umejua, hayo mambo matatu ni rahisi sana kufanya kazi na watu bila kuangaisha watu wengine ama kuleta wasiwasi.

Mimi natazama video sana kwa TikTok ama kwa YouTube. Napenda sana YouTube na TikTok maanake hapo ndio kuna mambo mingi. Pale kwenye YouTube naona video mrefu na kwenye TikTok naona video fupi-fupi ambazo nza kuchekesha watu wakidensi, watu wakiongea ama watu wakifundishana mambo ambayo wamejifunza maisha ni mwao.

Sera ya kampuni yetu ambayo mimi naiona iko na umuhimu ni sera ambayo hairuhusu wafanyikazi wawili kuwa katika mahusiano ya mapenzi. Iyo sera ni sera nzuri sana katika kazi ama katika kampuni zozote zile. Maanake wakati watu wanaanza kukuleta kazi ya mapenzi kazini kazi haifanyiki kabisa.

Chumba ninachokipenda mimi nyumbani napenda sebule. Manake sebuleni kwangu, kuta zote ni nyeupe, kiti changu ni che pe, meza yangu ni nyeupe, alafu nina televisheni pale, alafu pia niko na mapicha katika ukuta inaka vizuri sana. Napenda sebule yangu kwasababu ya ile kazi nimefanya pale, kazi ya kuirembesha ili iwe inakaa vyema kwa sababu pale ndipo napopokea wageni. Sebule yangu inakaa ni kama mtu aishi pale, lakini mimi naishi kwa hii nyumba kila siku, napenda sana sebule yangu alafu pia nakula pale mimi, natizama runinga yangu pale, nikiwa nafanya kazi kutoka nyumbani nafanyia mle mle, napenda sana hapo ndani manake kuna kaa kurembo sana.

Mimi nafanya mazoezi kila siku. Mazoezi yangu ni kwenye gym. Pale kwenye gym, nainua inua mawe kidogo na chuma, kidogo na tembea kwenye treadmill. Nafanya tu mazoezi ili kuhakikisha mwili wangu, uko sawa na una nguvu, na unaeza nisimamia. Na pia, wakati napofanya mazoezi ni wakati wajioni kama nimeshaondoka kutoka kazini. Na pia mazoezi yangu hayahitaji kitu chochote alafu wakati nimeshafanya mazoezi najihisi nikona nguvu sana. Pia napenda sana kufanya mazoezi maana ake yananisaidia kuhisi kama mwili wangu unapunguka maana ake nimekua na jaribu kupunguza kilo.

Mimi, kinywaji ninacho kipenda ni chai. Chai ya maziwa. Manake napenda maziwa sana. Wakati napika chai yangu, naieka ndani pale viungo. Manake mi napenda chai ambayo iko na viungo, naeka masala, kama vile. Na vitu vidogo vidogo pale ndani, manake chai ambayo iko na viungo inanukia vyema na pia ni tamu. Alafu mimi na kunywa chai yangu muda wa asubui ama jioni, lakini jioni sikunywi chai kama isha pita saa kumi, manake nikikunywa chai kama isha pita saa kumi ndashindwa kulala. Alafu pia napenda sana kukunywa chai mimi na chai nilianza kukunywa sana kwa sababu nikiwa kule nyumbani kijijini na kunywa chai na familia yangu, tunapiga hadithi, tunaongelea vitu, tunajifunza mengi. Sasa bado mimi napenda chai kabisa na wakati nakunywa chai na jihisi vizuri Nasikia ni kama maisha yangu yanaenda shuari.

Ndio nawafahamu majirani zangu. Mimi naamini kuwa lazima ukuwe unongea na majirani zako manake shida inaweza kupata. Mwanzo kama mimi vile naishi pekee yangu naweza kuwa mgonjwa, naweza itaji usaidizi. Lazima nikuwe najua majirani zangu. Kila siku mimi nikitoka nikikutana na wao nawasalimia nawajulia hali na pia hao wananijulia hali.

Jinsi ninavyopanga wiki yangu kazini, inalingana na kazi ngapi, ama vitu vipi nafaa kuvimaliza hiyo wiki. Mwanzo nauliza wenzangu nini ambacho mnanidai ili niongeze katika ratiba yangu ili wakati nafanya nijue kipi cha muhimu sana, na kipi kinaeza ngoja. Nikikuwa inimetengeneza ratiba yangu nafwata hiyo moja kwa moja adi nimalize.

Kuhusu masomo yangu, muanzo, mimi nimesomea sanaa. Nimesomea sana ya filamu. Na katika sanaa ya filamu, kuna mambo mengi sana nimejifunza. Lakini hata hivo, mimi siyuko mbele ya kamera. Niko nyuma. Mimi ni muhariri wa picha. Nafanya kazi hiyo na napenda sana ile changamoto moja ambayo iko hapo ni eti hii kazi ni wanaume ndio wanaipata sana ukiwa mwanadada kupata hii kazi inakuwa ngumu kidogo na kitu ambacho nigependa kubadilisha katika masomo yangu ningependa kuwa kila mtu ata wanadada waweze kushiriki na kusoma ama kufanya kile kitu ambacho wanakitaka bila kuogopa ya kuamba hawatapata kazi.

Kwa kusafiri kila siku, njia ambayo mimi natumia, natumia barabara na ninaendesha gari langu. Naendesha gari langu kila siku nikienda kazini, asubuhi na jioni. Lakini kama nataka kusafiri, kwenda mjini, ju bado naogopa kuendesha gari, natumia matatu. Wakati napanda matatu inakuwa raisi, manake hata nikienda na matatu, sina shida za kujua kuwa gari nitalieka wapi nikishafika mjini.

Mimi natumia mda wa masaa matatu mtandaoni. Saa zingine neza tumia mda wa masaa manne matano inalingana nini nafanya. Manake kwa mda mrefu kama niko mtandaoni inamaanisha na jishugulisha na kutafuta vitu ambavyo vina nisaidia mimi katika maisha. Lakini wakati nabonyeza tu pale tiktoku ama kwa youtube sikai sana na ingia dakikambili nimetoka niende nikafuate shughli zingine.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni inchi ya Dubai. Ningependa kutembelea inchi ya Dubai manake nikiangalia picha pale mtandaoni na ona mjini Dubai maisha yanakaa raha. Mtu aneza nunua kile chochote unachotaka. Kama ukona pesa unanunua. Alafu pale watu wanaishi maisha safi. Napenda sana kuna zile picha zile barabara zao na pia zile nyumba zao zinakarefu vizuri sana na rembo.

Leo kumekua na jua. Na hili jua limekua jua linaleta joto sana. Hata nimeshinda nikikaa tu ndani, mwandani humu, manake nje jua nikali, alafu pia kuenda huko nje, utasikia umechoka na hali ya hewa nayo ikosafi, kuna upepo unapita, hata naweza ona pazia zangu zinacheza cheza kwa upepo. Na napenda sana wakati jua ilko nje na juwa ni kali na mimi ni kwenyumbani na fanya shughli zangu pole pole bila kuchomeka na jua lenyewe.

Filamu nazozipenda mimi ni filamu za drama. Na napenda sana kuona drama zangu za kutoka Korea. Maanake uko video zao ni safi. Wanakuwa wamefanya kazi poa sana wakati wanatengeza hizo filamu. Alafu hadithi zao pia zinakuwa hadithi za kufurahisha sana. Napenda sana kuzitazama na mimi huzitazama kila siku jioni. Maanake kuna kila wiki kuna ile ambayo wanaitoa wanaieka katika mtandao. Na napenda sana kufuatilia ili nijiburudishe.

Rafiki yangu wa karibu anaitwa Egla. Egla tulikutana nae kama bado tuko chuo kikuu. Tumekua marafiki sasa kwa mda wa miaka kumi na moja. Urafiki wetu umekua maanake tunaskizana, tunaelewa, mimi kile ambacho mi nakifanya, ye pia anafanya. Sa imekua raisi sana sisi wote kua marafiki na kujuliana hali na kuelezana shida zetu na kusaidiana kutatua. Na pia yeye namchukulia tu kama dadangu maanake mi si na dada. Na yeye anajua kujieleza na napenda sana maanake wakati anajieleza nikimuuliza hata mimi anisaidie ili nijue kujieleza vizuri ananisaidia vizuri.

Chakula changu ambacho mimi nakipenda ni pilau. Napenda sana pilau manake ni mchele umepikwa na nyama ukaongezwa viungo viungo. Pilau hunukia vizuri sana. Na pia mara yangu ya kwanza kula pilau ilikuwa kitambo kama bado ningali mtoto ilikuwa tumeenda kwa harusi nikakula. Kutoka hapo nikauliza mamangu kama anaweza pika mamangu hakua anajuwa muanzo. Lakini alijifunza ili akuwe anaweza kutupikia hii pilau ili tukule nyumbani. Na kutoka hapa hadi wazazi wangu, babangu pia alikuwa anapenda pilau. Sasa ikakuwa ni kila siku ya jumamosi tunakula pilau nyumbani. Na kwanzia hiyo siku napenda pilau mimi na moyo wangu wote. Na pia mara yangu ya mwisho kula pilau ni jana si kitambo. Nakula pilau mimi karibu mara mbili kwa wiki.

Nguvu zangu kazini ni kujua kujieleza. Kueleza nini nachokitaka, kueleza kazi nataka ifanyo vipi na kueleza ya timu ili waeze kuelewa ni nini tunaitaji kufanya ili timu yetu isonge mbele na tuwe tunafanya kazi ya maana na kampuni ielewe kwamba sisi tunachua kujieleza na kufanya kazi yetu. Maelezo ni kitu cha maana sana katika kazi.

Nawekeaje malengo ya kila mwezi kazini. Mimi la muhimu ni kuandika ratiba na kuhakikisha kuwa nafuata ratiba yangu kila siku. Ili siku ya mwisho ya muwezi ikifika. Ratiba yangu na kila lengo ambalo ni kwa nimeandika nisha kifuata na nimefanya hadi mwisho. Na pia napenda kujieleza saa zingine na mwambia di meneja wangu kile na ambacho nataka kufanya huo mwezi. Ili akae akijua nini nafanya kazi ni kikaribia. Na wakati nimemaliza, kila mtu ananikaribia na kuniambia hongera. Manake nimefanya kila kitu na nimeweza kuhakikisha malengo yangu yamekubalika pia.

Mfanya biashara mmoja ambaye minamjua na nibora zaidi ni mamangu. Mamangu anaduka na yeye ni mfanyi biashara. Anauza vitu pale dukani vitu za urembo. Na nakuambia ukiangalia hadi vile anaongea na wale watu wake ambao wamekuja kununua wanunuzi. Anaongelesha vizuri, watu wanaenda wakirudi. Hadi mi hushangaa, mamangu yani anapenda biashara sana. Alafu mamangu ni ule mtumpole sana. Hata vile anaongea unajiuliza, wow, anaongea vizuri, mpole, mwenye hekima, watu wanampenda manake yeye ni mkarimu, na kile ambacho amenifundisha ni kwamba ukiwa na biashara pia lazima uwe mtu mkarimu. Wakati wewe ni mtu mkarimu, watu wanarudi tena na tena ili kununwa vitu kutoka na dukani kwako.

Jinsi na wakisiliana na ufanyi kazi wenzangu kazini ni kujiongea, napenda sana kujiongea ni wailezee vipi na vyo sikia, vipi na hisi, nini tunaezafanya ili tusikue na shida ama migogoro. Na pia na waambia kila siku, kama kuna shida, jionge, jieleze kila mtu wa juo kina chuendelea ili kusikue na migogoro na wasiwasi katika kazi.

Simu yangu natumia kwa kuchukua video, video ambavyo na vieka pale mtandaoni, manake mimi natengeneza video na kweka mtandaoni, hiyo ndo kazi yangu, na pia nikisha maliza kweka video mtandaoni, lazima niangalia hizo video vinafanya aje, watu wanaziangalia, watu wanazipenda, watu wamekomenti, vitu kama hiyo na mambo kama hayo.

Mfumo wa simu ambao mimi napenda sana ni mfumo wa IOS. Kwa kifupi, huu mfumo unanisaidia sana manake naona kama IOS ni rahisi kutumia kuliko ile ya Android. Na IOS, najua iyo simu ni shilingi mingi na pia sibei iraisi lakini napenda sana IOS kwa manake inafanya vitu mingi sana kuliko mfumo wa Android.

Uhusiana ambao ni nayo na wazee wangu, hata sitaki kusema najua maanake sijui, hatuishi nyumba moja, wengine hatuongei, unajua tu mambo ya familia, kukosana kwa vitu ambavyo hata havina maana. Sielewi mwenyewe, sina mausiano mzuri na wao, lakini naomba siku moja, maybe Mungu atatufungulia mambo yaende vizuri.

Muandishi wa vitabu ambaye mimi nampenda, ni ule muandishi ambaye ameandika kile kitabu kinaitwa it Ends with Us. Nimesahau jina yake, lakini huyo mwandishi ameandika vitabu vingi na stories zake, hadithi zake zinapendeza sana, zina mafunzo mengi. Wakati unasoma hivyo vitabu, unajiona ni kama uko ndani ya kitabu na unajihisi ni kama ni wewe unapitia vile vitu ambavyo ameviandika.

Mchezaji bora wa kikapu, kuna yule ambaye nilikuwa na mjua lakini alikufa, alikufa katika ajali ya ndege, nimesahu jinalake lakini nilikuwa na penda sana jinsi alikuwa ana vyocheza, alikuwa amemakinika, alikuwa mkarimu, na pia nilikuwa naona video zake kwa mtandao wakati ya anangea na watu wengine na kushirikiana na watu wengine unamuona ni mtu mkarimu, ni mtu ambaye alikuwa anajua kenye anafanya. Na likuwa napenda watu ambao walikuwa wanamshabikia ni mesahau jina lake.

Mahali ni napoishi. Mahali ninapoishi mwanzo naezasema nyumba yangu naishi kwa nyumba ya ghorofa na pia huku kwa hiki kijiji ama mji ni kubaridi sana. Manake pale kitandani kwangu lazima nilale na blanketi mbili. Alafu pia saa zingine mvua yaeza kuwa yanyesha na nikitoka huku niende kule pembeni ama niende kazini huku hupati mvua unashindwa kwa nini. Alafu pia huku kumenyamaza vizuri hakuna kelele napenda sana huku. Nilihamia huku mwaka wa ishirini na mbili. Kitambo sana, nimeishi huku sasa hivi miaka sita.

Naeza sema napenda sana zana mingi za dijiti ambazo zina nisaidia kila siku. Sana sana ukiangalia kuhariri picha na video na penda sana kutumia dijiti ya ina ya Premiere Pro. Premiere Pro inasaidia sana kuhariri picha na pia kuna hile inaitwa Canva ambayo mi hutumia sana sana kutainiza picha zangu za kueka katika mtandao wa YouTube. Na pia napenda kuifdhi na kushirikisha faili zangu katika Dropbox. Na baadae pia napenda kufanya mawasiliano katika Zoom na Gmail. Na pia kwa kuchambua data napenda kutumia Excel alafu baadae natumia kusumamia mitandaoe ya kijamii Hootsuite.

Jinsi ambayo mimi napumzika ama najipumzisha ni kwa kulala kidogo. Manake wakati nalala nasikia nikama akili yangu inatulia inapumzika. Alafu kuna wale ambao wanafanya mazoezi ya ina ya yoga na meditation. Lakini mimi sifanyi hivyo manake sivyelewi vizuri. Lakini mimi nalala tu napumzika alafu nitaamka nikisikia sawa. Alafu pia nikitaka kupumzika vizuri, nakunywa chai. Maana napata chai yanifanya nihisi ni kama napumzika.

Jinzi ni navyofanya marafiki wapya ni kama nimeenda kwa, katika mikutano, ama niko mtandaoni, wao wanakuwa wananitumia ujumbe mfupi, ama wananipigia simu, ama saa zingine tu kama natembea huko nje sokoni, unakutana na watu, unaanza kuwajua. Wanakuuliza hua unafanya kazi gani, unawaambia wewe pia unauliza, na hivyo hivyo wakati mnajuana mnaongea na mnakuwa marafiki.

Kipaumbele yangu, pale kazini kwa mawasiliano, mwanzo ni kuelewa vizuri ujumbe unaotumwa na kupokea maoni. Na pia napenda kuwasiliana kwa uwazi, kwa heshima na pia kwa wakati unaofaa. Saa zingine pia napenda kutumia njia sahihi za mawasiliano mfano kama barua pepe, simu au mikutano. Na pia napenda kuthibitisha kwamba ujumbe umeeleweka na kufuatilia majibu.

Uzoefu ambao nimewaipata wa kushangaza, ni ile wakati nilikuwa nimetembelea Singapore na nikashangazwa sana manake uko kulikuwa kurembo sana. Hizo nyumba zao zilikuwa refu za gorofa, rangi yalikuwa inapendeza, yani kulikuwa kusafi sana nikashangazwa. Na pia nimewahi kukutana na mtu maarufu hapa nchini Kenya. Nikashtuka kwa sababu sijawaikutana na watu kama hao huwaoni kila siku. Na pia nishawai kushiriki katika tukio lisilokuwa la kawaida.

Mfereji wa TV ambao mimi naufuata sana sana ni KTN, Citizen, Citizen TV na NTV na pia mi huwatch akili TV. Maanake hizo ndo zile mfereji ambazo nazipendelea na pia hizo ndo zile zinajulikana sana pa nchini Kenya. Sana sana Citizen TV. Unaona taarifa vipindi hapo wamevieka vipindi vizuri sana.

Utaratibu wangu wa kila siku inalingana na kile ambacho nataka kukifanya baada ya kuamka. Mara nyingi nitaamka, nitandike kitanda changu, nibadilishe pillow, covers na vitu kama hivyo. Nikishamaliza hapo, nitaenda nitengeneze kiamshakinywa. Kiamshakinywa changu ni chai ya maziwa na maybe mkate. Nikishakula ule mkate na chai yangu namaliza naenda kuoga. Nikimaliza kuoga najitayarisha naenda zangu kazini. Nikishafika kazini, ntafuata shughuli zangu, kama kuna mikutano niende mikutano, kazi yangu nifanye. Alafu vile vile, nile chakula cha mchana, nindelee na kazi, nikimaliza nitarudi nyumbani jioni.

Nywele yangu na ilea mimi kila siku. Nywele yangu inakaa vizuri, nimekua nimetunza, nimeilinda pia. Ukiangalia inamea vizuri na pia sipendi manake kuna siku nilikua nimenyoa lakini saa hii minasuka alafu na akikisha kuwa pia inakaa vizuri manake wezi kukitoka ukienda nje shugli na nywele ikikaa vibaya.

Mimi, najipanga sana wakati nafaa kuingia mkutanoni kwa kujiandaa. Yale mambo ambayo nafanya, ili nijiandae, nahakikisha kuwa najua ni nini tunenda kukiongelea katika mkutano, halafu, nahitaji pia kujua ni nani, anahusika na jambo lipi. Ndio maana ukiwa kwa mkutano, unawambia, "wewe, nangoja ufanye 1, 2, 3, mwngine, nangoja afanye lile." Manake unajua kwa nini unahitaji kwenda kwa hiyo mkutano, ni nini unahitajika ifanyike na ifanyike kwa mudu gani.

Utaratibu wangu wa jioni wakati nimefika tu hivi kutoka kazini naweka begi langu pazuri alafu na ondoa zile nguo ambazo nilikuwa nimevaa nikienda kazini. Nikisha toa hizo nguo basi naenda naoga nikimaliza kuoga najipaka mafuta na paka mafuta yangu ya uso wa jioni. Nikishamaliza naenda napika chakula na kama sipiki nachukua chakula changu ambacho nilikuwa nimetengeneza mapema ama hapo awali nakite nakieka pale motoni na kipasha. Kikisha shika moto mimi nakula, nikimaliza kula naenda natizama runinga kidogo nikishamaliza kutizama runinga napumzika nikikuwa nikibonyeza bonyeza simu yangu nikikuwa mtandaoni, alafu sasa nalala.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua na manukato. Napenda harufu ya maua manake maua kila munda zinanifanya nihisi mapenzi najihisi nimepumzika najihisi ni kama sina wasiwasi kabisa. Pia harufu ya maua na manukato inanifanya nisikie ni kama niko nimejipanga ama najielewa ama natambua kile ambacho nakifanya.

Ndiyo, mimi natumia mfumo wa usalama wa vidole katika kompyuta yangu. Manaki hivyo ni rahisi kukuwa ni kama niko na haraka na nataka kufungua kuangalia kitu naweka tu kidole halafu vitu inafanyika. Na pia kufikiria akaunti kama za benki na programu, hiyo si rahisi lakini sa zingine benki pia zinataka uwe na mfumo wa vidole. Na pia kwa hospitali natumia mfumo huo huo.

Mnyama ambaye ningependa kumfuga nyumbani ni mnyama aina wa mbwa. Mimi napenda sana mbwa. Na mbwa wanakua wakionekana huku nyumbani na ni warembo na ningependa mbwa mweupe mwenye nywele nywele zake ziwe nyeupe. Na pia ningependa mbwa ambaye anaelewa wakati unamwambia aje akule, ama akae, ama anyamaze. Ili asikuwe anapiga kelele. Na pia napenda mbwa mwenye, anakaa, anakufurahisha, anakufuata ukienda mahali, kama unatembea kwa nyumba pia yeye anakuja, anakufuata, anakaa, anaketi karibu na wewe, inakuwa ni raha sana.

Mwanzo, napenda sana keki ya aina mingi, lakini ile keki ambayo mi naipenda kwa sana ni keki ya jibini. Keki ya jibini huwa laini, kawaida bila unga mwingi, naipenda sana. Na pia napenda keki ya chokoleti, enye chokoleti nyingi na ladha tamu. Keki ingine ambayo napenda ni ya matunda. Ina matunda yaliyo kaangwa na kachumbari, ya matunda pia inakuanga tamu sana. Keki ya unga wa ngano pia inakuanga nyepesi, laini na huwa imeiva kwa kupiga mayai ki vizuri. Keki ingine ambayo pia napenda ni keki ya karoti. Yenye karoti iliopikwa mara nyingi na cream cheese frosting.

Jinsi ninavyo washughulikia wateja. Mwanzo ninasikiliza kwa makini kile ambacho wanataka kusema ama kile ambacho wananiambia mimi. Pia naelewa mahitaji na matatizo yao bila kuarakisha majibu. Saa zingine pia natoa ufufanuzi wazi na sahihi kusuhu bidhaa au huduma. Saa zingine nashughulikia malalamiko kwa utulivu na haraka iweze kanavyo. Kutumia lugha ya heshima na inayojenga uhusiano.

Mimi, kile ambacho nafanya asubuhi wakati nimeamka jambo la kwanza ni kuhakikisha kuwa nimetandika kitanda changu. Kisha, nikishamaliza kutandika kitanda natengeneza chai ya asubuhi. Napenda sana mimi chai ya maziwa. Kwa hivyo, nitaenda nipike chai yangu ya maziwa, ninywe na mkate. Alafu nikimaliza, basi naenda naoga, alafu najitayarisha natoka naenda zangu kufanya shughuli.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kile ambacho mi hukifanya mara nyingi na bonyeza bonyeza simu yangu, alafu na julia na hali na wenzangu, na mpigia mpenzi wangu simu ilikumjulia hali, na nielewe pia yeye anafanya nini huko waliko. Pia naeza wapigia wazazi wangu simu, naeza ongea na dada yangu, ama niende tu nifanye hadithi na wenzangu kazini.